Nashambulia mabadiliko kazini kwa hatua ya kwanza. Nakubali mabadiliko kama sehemu ya kawaida ya kazi. Kwa sababu kila kampuni, hukua na kubadilika, kulingana na teknolojia, soko au sera mpya. Hatuwa ya pili ni kujifunza na kujiendeleza. Kwa mfano kushiriki mafunzo mapya au kujifunza ujuzi wa kidijitali unaohitajika hatua ya tatu ni kuonyesha kubadilika na ujasiri kwa maana ya kuwa tayari kubadilisha mbinu zako za kazi bila kupinga sana. Aitha ni muhimu kuwasilia na kwa wazi na viongozi au wenzako ili kuelewa madhumuni ya mabadiliko na jinsi yanavyo kusaidia. Hatimaye, kuona fursa ndani ya mabadiliko hukusaidia kukua binafsi na kitaaluma. Kwa sababu mara nyingi, mabadiliko huleta nafasi mpya za kujifunza na kupanda ngazi. Kwa jumla kushambulia mabadiliko kazini kumanisha kukubali kujifunza kubadilika na kuona fursa badala ya vizuizi.